Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi maana vitabu hivyo waongelea mambo ambayo yalitokea Kabla sisi kuwepo vitabu hivyo huwa na mafunzo zaidi katika maisha jinsi ya kujiendeleza kimaisha na jinsi ya kuishi katika jamii na wenzetu hadithi hizo kama vile ya sungura na kobe wakishindana kwenye mbio inatueleza kwa hakika hatufai hatustahili kuwa na haraka katika maisha ila kila kitu kila mambo tukifanya kwa upole mwishowe tutabarikiwa.